Wakati umeme unapokatika, huwa nachukua kama nafasi ya kubadilisha kazi ya siku. Kwanza nakagua simu kuhakikisha, iko na chaji, kisha nawasha data, kama kuna jambo la muhimu, kama hakuna naiacha kabisa. Juu, kwa sababu sipendi kuishi kwa screen muda wote. Mara nyingi, nakaa kimya kidogo nafikiria mambo yangu au kupanga kichwani. Huo ukimya wa ghafla hunisaidia kutulia wakati mwingine nasoma kitabu au nasikiliza muziki. Ikiwa ni jioni nawasha mshumaa au tochi kisha nakaa na watu wa nyumbani ku tukipiga story. Umeme ukikosekana huwa unaunganisha watu zaidi. Kama ni mchana na kuna mwanga wakutosha nafanya kazi ndogo za mikono au na pumzika tu au natafuta kitu ya kufanya. Siku zingine hata nalala mapema jambo ambalo kawaida hutokea mara chache. Kwa ujumla umeme unapokatika hunikumbusha kwamba maisha hayaishi kwa umeme pekee yake. Kuna utulivu, mazungumzo na muda wa kujijua ambao mara nyingi, tunaukosa.

Asubui, napenda kunywa chai. Ni ile chai ya maziwa, si kali sana, ikiwa na skari kidogo. Mara nyingi uandaliwa kwa utaratibu, wa kawaida na maji, majani, ya chai, maziwa, na wakati mwingine naongeza tangawizi kidogo ili kunipa nguvu ya kuamusha mwili tena. Chai unisaidia kuamka polepole, kutuliza akili na kujiandaa na siku bila chai ya asubui naisi kama siku haijaanza rasmi ni kinywaji kinachonipa utulivu kuliko haraka.